Ndio, naifadhi data yangu kwa njia kadhaa ili nisiwe na wasiwasi wa kupoteza kitu muhimu. Google Drive ndiyo ya maana yangu. Kila kitu kama picture, video, document, CV au hata screenshots huwa na upload hapo automatic kutoka simu. Ni space ya bure na kila kitu na backup mara moja. Pia inafaa kwa sababu naweza kufungua kutoka simu, laptop au mahali popote. Simu yangu yenyewe pia naitumia kuhifadhi picha za na video za hivi karibuni huwa zinabaki kwa gallery na internal storage. Lakini huwa naweka auto backup kuenda Google Photos ili zisipotee hata ni kifomati simu.

Ndiyo, tunda ninalopenda zaidi ni embe. Ile embe ya manjano inayokuwa tamu na yenye juisi nyingi. Napenda embe kwa sababu ladha yake ni perfect, tamu kidogo yenye harufu nzuri inayoyeyuka. Kinywaji mara tu unapokata. Huwa nakula embe fresh tu, au nikipata vipande vidogo na kuweka friji kidogo ili iwe baridi. Inakuwa kama dizati ya asali bila sukari ya ziada. Wakatu wa msimu wa maembe, huwa nanunua kilo kadhaa dukani au kwa mama wa mtaa na ina gharimu kidogo tu, lakini inafurahisha sana.

Swadakta chakula nachokula mara nyingi mchana ni ugali na mchuzi wa nyama au samaki pamoja na mboga za kando kama sukuma wiki au cabbage. Huwa napenda ugali kwa sababu inanishibisha vizuri na inanipea nguvu ya kuendelea na siku hasa kama niko na kazi nyingi jioni mchuzi huwa nyama ya ng'ombe au mbuzi na pikwa na vitunguu nyanya na viungo vizuri ile inayokuwa na gravy nyingi ili ugali uwe tamu mboga za sukuma huwa nazi katakata na kuzipika na maziwa na nazi kidogo au tu na kitungu saumu ili ziwe tasty.

Ndiyo nasomea habari mtandaoni mahali kadhaa poa na za kuaminika inafaa sana kwa sababu ni haraka na inaweza kusoma wakati wote Kwanza BBC News Swahili ndiyo favorite yangu huwa nangalia app yao au website kila asubui habari zao ni za kimataifa na za Kenya zimaandikwa kiswahili safi na hazina fake news Napenda kwa sababu zina maelezo mazuri kuhusu siasa, uchumi na hata michezo Pia zina podcast na video fupi zinazoweza kusikiliza nikiwa matatu au mahali popote.

Ndio, nashughulikia wateja kwa heshima, subira na omakini sana kwa mooni yangu, wateja ndiyo moyo wa biashara yeyote Kwanza ku hua na wasalimia kwa tabasamu na jina, hata kama ni kwenye simu au whatsapp Nanza na habari yako, jina langu ni ntakusaidia leo vipi, inafanya wahisi wamekaribishwa na sio namba tu na sikiliza kwa makini bila kumkatiza, huwa naacha wateja wamalize kueleza shida yao au kila wanachotaka mara nyingi tatizo hal halisi liko m mwishoni mwa maelezo yao hivyo nikisikiliza vizuri nauliza maswali ya kufafanua zaidi.

Ndio napenda wanyama wa aina kadhaa lakini wale nawapenda zaidi ni mbwa na paka Mbwa ni favorite yangu na namba moja napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu sana, nacheza nao, wanakulinda na wanatabia ya kufurahisha kila wakati. Huwa napenda mbwa wa mifugo, kwa mfano German shepherd au Labroad kwa sababu ni intelligent na ni rahisi kuwafundisha tricks Najipanga siku moja kuwa na mbwa wangu nyumbani nitampa jina kama Roxy au Maxi na tutatembea pamoja asubuhi na kucheza mpira garden.

Ndio ninafahamu majirani zangu vizuri sana mtaa wetu ni wa jamii na watu wanajuana Kwa mfano kulia kwetu kuna Mafatuma ye ni mama mboga anayeuza nyanya vitungu na mboga fresh kila asubuhi huwa tunasalimiana na kuongea kidogo kuhusu bei au habari za mtaa Mara nyingi ananiwekea mboga bora kidogo kwa beii poa.

Ndio nagawanya taka zangu nyumbani na ata kazini ni tabia ninayojaribu kila siku hili tusaidie mazingira yetu jinsi navyofanya ni kwamba hua kuna taka za plastiki Hii ni mfuko, chupa za soda, viunganisho vya bidhaa Huwa naziweka kwenye begi moja tofauti ya pili kuna taka za kibaoni, za kuchakaa Maganda ya matunda, mbaki ya chakula, majani ya mboga Huwa naziweka kwenye ndo, ndogo jikoni ya tatu kuna taka zingine kama karatasi, carton Huwa nazigawa katika begi lao tofauti.

Ndiyo napenda viatu vya aina kadhaa lakini vile navyopenda zaidi ni sneakers hasa zile za kawaida na kustarehesha kila siku. Sneakers nazopenda ni kama Nike Air Force zile nyeupe safi zinakuwa comfortable sana kwa kutembea Nairobi mchana mzima. Zinaendana na jeans, shorts ata hau joggers. Napenda kwa sababu ni lightweight, zinapumua miguu na zinadumu muda mrefu hata zikitembea barabarani, za matope au vumbi Huwa nazichagua rangi neutral kama white, black au grey ili ziende na nguo nyingi.

Ndiyo nimewahi kulima mara kadhaa na napenda sana hisia ile ya kufanya kazi kwa mikono yangu wa ardhini. Mara ya kwanza nilipolima ilikuwa nikimsaidia babu yangu shamba kwetu kijini wakati wa likizo ya shule.Tulikuwa tunalima mahindi na mboga nilikuwa na jembe dogo na waba alifundisha jinsi ya kupigia mistari sawa kuweka mbegu kwa umbali mzuri na kisha kufunika kwa udongo Ilikuwa ngumu mwanzoni jua kali mgongo unauma mikono ina kuwa michubuko Lakini baada ya siku chache nilizoea na nikapata raha.Tulipomaliza shamba ilikuwa safi na nzuri na nilijisikia nimefanikisha kitu rahisi Pia nimewahi kulima shamba ndogo nyuma ya nyumba yetu Nairobi tulipanda siku wiki, spinach na hata nyanya kwenye gunia na masanduku.

Asibuhi hii nime amka mapema kidogo karibu saa kumi na moja kwa sababu nilikuwa na motivation ya kuwa na siko vizuri Kwanza nilikunywa majibaridi glass moja mara tu nikiamka ili mwili uamke haaraka kisha nikaenda bafuni Nikaoga maji ya moto kidogo ili niondoe usingizi ni kapiga muswaki na kuvaa nguo za mazoezi Baada ya hapa nilifanya mazoezi kidogo nyumbani push-ups, squats, planks na stretching kwa dakika 20 tu Lakini ilinipa nguvu sana na jasho zuri Halafu nikatengeneza chai ya maziwa na mdalasini nikakula chapati mbili za jana na mayai moja ya kuchemsha.

Jiboro wakati wote Hapa debate ni kubwa sana lakini wengi wanasewa Michael Jordan ndia goat Alishinda mechi 106 bila kupoteza final hata final hata moja MVP maratano, Defensive Player of the Year mara moja na alibadilisha basketball kuwa global game wengine wanapinga na Lebron James Analongativity zaidi, Season 23, Title 4, MVP 4 na starts za all time kama scoring leader wengine top kuna Karim Abdul Jabbar, Bill Russell, Title 11, Kobe Bryant, Mike Johnson Kwa maoni yangu, Jordan ndiye anayeshinda debate ya goli kwa impact yake na winning mentality.

Ndiyo napenda sana mziki wa rumba au lingala, huo ndiyo mziki nawasikiza mara nyingi zaidi. Favorite yangu kubwa ni falipupa wimbo wake mayanga, unanifanya nicheze tu hata nikiwa pekee yangu. Classic klasiki pia nazipenda sana, madilu system na ya jean ni wimbo wa classic kabisa. Unapocheza, unafanya ukumbuke nyakati za zamani, ile sauti yake ya kipekee inakuguza moyo. Pia napenda mario ya franko liwambu, na kei nairobi ya madilu, na mukaji wangu ya tabu. Zile zinakuwa na maana na melody inaokaa akilini.

Ndiyo napigia kura kila wakati kuna uchaguzi. Iwe wa kitaifa au hata wa vyama. Napenda kupigia kura kwa sababu na hisi ni haki yangu nawajibu wangu kama raia wa Kenya. Kura yangu hata ikionekana ndogo inaeza kufanya tofauti. Nachagua viongozi ambao watatatua mabajeti yetu, kutengeneza barabara, hospitali, shule na kuleta maendeleo au kuyaharibu. Sijawai kukosa kupigia kura tangu nilipofikisha miaka kumi na nane.

Ndiyo nashughulikia mwisho wa muda au deadline kwa njia inayofana na inaondoa stress. Nimejifunza kwa experience kwamba procrastination inauwa. Jinzi ninavyofanya kwanza huwa naanza mapema iwezekanavyo. Mara tu nikipewa task au deadline, huwa naigawanya vipande vidogo vidogo na kuweka mini deadlines yangu mwenyewe. Kwa mfano kama project namalizi zika jumapili huwa naanza juma nne au jumatatu. Naweka maliza 30% ifikapo alhamisi Natenga muda maalum. Huwa naweka blog kwenye kalenda yangu au simu na kuzima notification zote za WhatsApp, Instagram au YouTube ili nisivurugwe. Una Uwa nafanya kazi ngumu kwanza. Kuna kulingana eat that frog najaribu kumaliza sehemu inayonichukiza au mzaidi asubuhi nikiwa fresh.

Napenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Siwezi kukosa hata kama ni simple tu Kwa kawaida siku yangu ya birthday huwa inanza na asubuhi ya kubarikiwa. Namka nakunya chai moto na kitu kitamu. Na huwa nashukuru mungu kwa mwaka mpya wa maisha. Kisha marafiki na familia wanaanza na kunipigia simu na kunitumia message za happy birthday. Hiyo pekee inanipea furaha kubwa. Jioni huwa napanga kusherehekea kidogo na watu wangu wa karibu mara nyingi tunaenda nyama choma kibanda cha mtaa au hoteli ndogo. Tunaagiza nyama ya mbuzi au kuku choma.

Nguvu zangu kazini hizi tatu ambazo mara nyingi wenzangu na wateja wananisifu uwezo wa kujifunza haraka kama nikipewa kazi mpya au tunisiyoijua vizuri huwa naichukua naichukuwa rahisi haraka sana najitupa ndani naangalia youtube tutorials kusoma documents na kufanya maweze hadi niwe comfortable Hii imenisaidia sana wakati wa kubadilisha kazi au kuingia projects mpya subira na communications poa. Napenda kueleza mambo kwa urahisi na kwa heshima Reliability na kujituma kama ni ahidi kitu huwa nalifanya kwa wakati na kwa wakati bora.

Ninapotaka kustarehe hua nafanya vitu rahisi lakini vinaonyonsha raha na amani maramoja Kwanza napenda kukaa kitendani au sofa na blanket laini ni kifungua Netflix au YouTube na kuangalia series au movie nzuri Mara nyingi hua drama the Kenya kama Maria au Sultana Pili huwa nasikiliza muziki, playlist yangi ya rumba, laini, ya falipupa na madilu system Tatu napenda kula kitu kitamu bila stress kama ice cream baridi, chipsi na soda au hata embe au hata nanasi nikitazama nje.

Napenda kununua vitu mahali tofauti kulingana na kitu ninachotafuta siwezi kuwa na mahali moja mtandaoni hii ndio napenda zaidi siku hizi huwa nanunua kwenye jumia, kilimall au jiji nguo viatu, simu au vitabu, dukani za mtaa au eastleigh kama nataka nguo viatu au vitu vya bei bora na vya haraka huwa naenda eastleigh au duka za gikomba na CBD bei hua chini sana kuliko mall unaeza kujadiliana kidogo na wauzaji, supermarket kubwa kama carrefour naivas huwa nanunua groceries vifaa vya kusafisha au vitu vya kila siku.

Ndiyo nimewahi kuna bahari mara kadha na kila nikiona bado na inanionyesha mshangao kama mara ya kwanza Mara ya kwanza nilipiona ilikuwa nikiwa mdogo nilipoenda na familia mmbasa kwa holiday Nilipofika nyali au bamburi beach nilishanga sana maji yale makubwa yanotulia hadi upeo wa macho Sasa hivi nimewahi kuenda diani mara mbili bahari hapo nisafi zaidi na maji ya rangi ya aqua tunayipenda mchanga ya mweupe na laini kama unga.

Ndio ninakumbukumbu moja ya kutisha ambaye bado inanifanya nahisi baridi hadi leo. Ilikuwa miaka michache niliopita nilipokuwa nikiishi nyumba ya ghorofa hapa Nairobi karibu na Ngong Road. Usiku moja karibu saa mbili au tatu nilikuwa nimelala usingizi nzito ghafla nikaamka na sauti ya mtu anatembea kwenye sitting room sauti ya nyayo pole pole kama mtu aliyevaa viatu nzito Nilijifanya nimelala tu lakini moyo ulikuwa unapigia kwa kasi sana. Nilichungulia kidogo kupita pazi la kitanda niliona kivuli kirefu kikiwa kando ya tv na sauti iki na sauti ikiendelea kama mtu anatafuta kitu.

Kofia ninayopenda zaidi kuvaa niwapenda zaidi kuvaa ni lenye nyeusi au nevi blue Ienye logo ndogo mbele inaficha nywele siku ambayo haziko poa na ina nikamilisha outfit yangu ya kawida ya jeans, t-shirt na sneakers Hua navaa kofia karibu kila nikitembea nje hasa nikienda town, nikipanda kwenye matatu au nikitembea na marafiki inakua kama siginature yangu kidogo Pia napenda kuvaa kofia za bucket hat wakati wa mvua au siku za baridi kidogo.

Mazingira mazuri ya kazi ya nafanywa na vitu kadhaa muhimu ambavyo vinawafanya wafanya kazi wawe happy, productive na waendelee kukaa kakampuni hizi ndizo zinazoongoza kwa kulingana na mimi hizi ndo zinazoongoza mazingira ya heshima na usaidizi Wakati boss na wenzangu wana kutendea heshima, wanasikiliza maoni yako, wana kusikiliza wanapohitaji work life balance poa kampuni ya kuruhusu kufanya kazi flexible hours ni moto wakati unahitaji, inakupa livi ya kutosha malipo yana benefits zinazo faa.